Mimi ni mtu wa kuwahi, ninathamini sana muda wa nidhamu, huwa najitahidi kupanga ratiba zangu mapema kuweka kumbukumbu za muda na kujiandaa kabla ya muda uliopangiwa ili kuhakikisha sifikiwi na haraka au usumbufu wa dakika za mwisho. Kuwahi hunisaidia kuwa na utulivu wa akili na kuanza shughuli zangu kwa umakini. Zaidi ya hayo, kwa hiyo nionyeshe uwajibikaji na heshima kwa watu wengine, hasa pale ninapohudhuria mkutano kazi au miadi. Ninapofika mapema hupata muda wa kujipanga kufikia maandalizi na kuelewa mazingira kabla ya shughuli kuanza. Jambo linaloongeza ufanisi wangu. Kwa ujumla, mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu kunanijengea nidhamu kuimarisha uaminifu na pia kuboresha utendaji na hunisaidia kudumisha mahusiano mazuri kazini na katika maisha yangu ya kila siku.

Mimi natumia simu yangu kila siku kwa njia iliyopangiliwa na yenye manufaa kwa sababu imekua kifaa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Kwa wastani, mimi hutumia simu kwa saa kadaa kwa siku, hasa kwa mawasiliano, kazi, kujifunza na pia burudani. Asubuhi simu hunisaidia kuamka kwa kengele, kuangalia muda na kupitia ujumbe muhimu kabla ya kuanza shuguli za siku. Programu zinazo tumia zaidi ni whatsappu kwa masiliano, simu za kwaida kwa kupiga na kupokea simu pamoja na programu za mtandao kama google na youtube kwa ajili ya kutafuta taarifa na kujifunza vitu vipya. Pia, mimi hutumia simu kwa kufuatilia habari na kuangalia barua pepe na wakati mwingine kupanga kazi au kumbukumbu kupitia kalenda na notisi. Na kumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa rahisi sana ya tumika zaidi kwa kupigia na kupokea simu tu, tafauti na sasa, simu za ki sasa hunisaidia kufanya mambo mengi zaidi kama malipo ya simu kujifunza mtandaoni, kusikiliza mziki na hata kufanya kazi fulani bila kuitadi kombyuta. Kwa jumla simu imenisaidia kwa urahisisha maisha kuokoa muda na kuimarisha mawasiliano na watu wa karibu na wambali. Hata hivyo ni najitahidi kutumia simu ni damu ili isiadhiri muda wangu na kupumzika wa kuzingatia majukumu muhimu. Ninaamini muda mzuri wa kuzima simu ni usiku au wakati wa kufanya kazi inaitajika umakini mkubwa. Kwa kifupi ninatumia simu yangu kama chombo cha mawasiliano, elimu, kazi na burudani, huku nikijitahidi kuitumia kwa uwaajibikaji na kwa faida ya maisha yangu ya kila siku.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kujifunza mambo mapya kwa sababu hunisaidia kuongeza maarifa, kupanua ufahamu na kuboresha namna ninavyofikiri. Napenda kusoma vitabu makala na taarifa mbalimbali mtandaoni, zinazo husisha elimu, teknolojia maendeleo ya jamii na ujuzi wa maisha kwa ujumla. Kupitia kusoma ninaweza kupata mawazo mapya, kuelewa mitazamo tofauti ya watu na kujijengalea uwezo wa kufanya maamuzi bora katika maisha ya kila siku. Mbali na kusoma napenda pia kushiriki mazungumzo ya kujenga na watu wengine hasaa pale napobadilishana mawazo uzoefu na maarifa. Mazungumzo hayo hunisaidia kujifunza kutoka kwa wengine na kuimarisha mahusiano ya kijami. Wakati wa mapumziko mimi hufurahia kusikiliza muziki wenye ujumbe mzuri. Kutembea kwa utulivu na kutumia muda wangu wabure kufikiria malengo yangu ya baadaye shughuli hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nguvu mpya ya kuendelea na majukumu yangu. Kwa ujumla shughuli, ninazozipenda hunisaidia kujiendeleza kiakili, kihisia na kijamii. Hunifanya nisikie mwenye furaha utulivu na motisha ya kuendelea kujifunza kila siku. Huku nikiboresha uwezo wangu binafsi na kuchangia vyema katika jamii ninayoishi.

Mimi napenda zaidi mahali pakimya kwa sababu unipa utulivu wa akili na kunisaidia kuzingatia vizuri ni nachofanya. Mazingira ya kimia unifanya niskie huru, kufikiria kupanga mambo yangu na kufanya kazi kwa makini vila usumbufu mwingi. Nikiwa mahali pasipo na kelele nyingi naweza kusoma, kuandika au kufanya kazi zangu kwa ufanisi zaidi kwani akili inakuwa tulivu na mawazo yanapangwa vizuri. Hata hivyo, siku kwamba nanachukia kabisa mahali pa kelele, kuna wakati fulani napenda mazingere yenye sauti za wastani, kama mziki, wataratibu au kelele ndogo za watu, usawa wakati kupumzika au kushirikiana na wengine, lakini kwa ujimla napendelea zaidi mazingara ya kimia, kwababu unipa amani ya ndani, hunsaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie nikiwa na udhibiti mzuri wa muda na kazi zangu za kila siku.

Kwa kawaida nalala kati ya masaa sita hadi nane kila siku kulingana na ratiba yangu ya mashuguli yangu au majukumu yangu ya siku husika. Uwa najitahidi kupanga muda wangu vizuri ili nipate usingizi wa kutosha kwa sababu ninaelewa kuwa usingizi ni muhimu sana kwa afya ya mwili na akili. Nikilala masaa ya kutosha, huamuka nikiwa na nguvu, umakini mzuri na hali chanya ya kuanza siku mpya. Kabla ya kulala, mimi hujaribu kujiandaa kwa kupunguza matumizi ya simu au vifaa vya ki elektroniki na badala yake hufanya shughuli zinazosaidia mwili na akili. Kutulia kama kusikiliza mziki wa taratibu au kutafakari kwa muda mfupi, hii hunisaidia kupata usingizi mzito na wenye ubora mzuri. Kwa ujumla, naipa usingizi kipaumbele kwa sababu inasaidia kurejesha nguvu, kuboresha kumbukumbu, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi katika kazi na shughuli za kila siku. Ninaamini kuwa kulala vizuri nisehemu muhimu ya maisha yenye afya na yenye mpangilio.

Kila asubuhi nina utaratibu maalumu ninaofuata ili kuanza siku yangu vizuri na kwa mpangilio. Mara tu ninapoamka jambo la kwanza kabisa ninalofanya ni kushukuru kupata siku mpya. Kisha, mimi hunyosha mwili kidogo ili kuondoa usingizi na uchovu. Baada ya hapo, mimi huenda kuosha uso, kupiga mswaki na kujiandaa kisaikolojia kwa siku inayoningoja. Baada ya kujisafisha mara nyingi kunywa gilasi ya maji au chai ya moto ili kuamsha mwili na akili. Kisha hula kifunguo kinywa chepesi lakini chenye lishe kama mkate mayai uji au matunda kwa sababu naamini kifungua kinywa ni muhimu sana kwa kunipa nguvu za kuanza kazi za siku wakati mwingine mimi hutumia muda mfupi kuangalia ratiba yangu ya siku au kupanga mambo muhimu ninayotaka kuyatekeleza. Kabla ya kuondoka nyumbani, mimi huhakikisha nimejipanga vizuri, nimevaa nadhifu, na nimebeba vitabu vyote muhimu kwa ujumla. Nahisi asubuhi ni wakati mzuri wa kuanza siku kwa utulivu, matumaini, na ari mpya. Utaratibu huu hunisaidia kuwa na umakini nidhamu na hali chanya katika shughuli zangu za kila siku.

Ndiyo mimi napenda kupiga picha sana kwa sababu hunipa nafasi ya kunasa na kuhifadhi kumbukumbu muhimu za maisha. Kupiga picha hunisaidia kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Kwa kuzingatia maelezo madogo ambayo watu wengi hupuuza kama mwanga, rangi na hisia za wakati husika. Napenda kupiga picha za manthari ya asili watu wakiwa katika shughuli zao za kila siku. Pamoja na matukio maalum kama sherea au safari kupitia kupigaji picha naweza kueleza hadithi bila kutumia maneno mengi. Kwa sababu picha moja inaweza kuonyesha hisia na ujumbe mkubwa. Pia napenda kupiga picha kwa ajili ya kumbukumbu binafsi. Ili badaye niweze kukumbuka nyakati nzuri nilizo pitia kwa ujumla. Kupiga picha, hunipa, furaha hunipa ubunifu na hunisaidia kudhamini uzaidi uzuri uliopo katika maisha ya kila siku.

Kwa kawada mimi natumia mud wa wastani mtandaoni kwa siku, takriban saa tatu hadi tano kutagemea na majukumu ni liyo nayo siku hiyo. Muda mwingi huenda kwenye kusoma habari, kujifunza vitu vipya, na kutafuta tarifa muhimu zinazo husiana na kazi au masomo. Pia, mimi hutumia mtandao kuwasiliana na marafiki na familia kupitia mitandao ya kijamii au programu za mwasiliano. Wakati mwingine, mimi utazama video za elimu au burudani ili kupumzika baada ya kazi au majukumu ya siku. Hata hivyo, mimi hujitahidi kueka mipaka ili ni situmie muda mwingi sana mtandaoni na kuhakikisha napata muda wa kupumzika kufanya mazoezi au kushariki shuguli za ana kwa ana. Kwa ujumla, matumizi yangu ya mtandao hulenga kuwa na manufa nidamu na usawa kati ya maisha ya mtandaoni na maisha alisi.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto hasa asubuhi au baada ya siku ndefu iliyojaa kazi na shughuli nyingi. Kuoga kwa maji moto kunanisaidia kupumzisha mwili, kupunguza uchovu wa misuli, na kunipa hisia ya utulivu wa akili. Pia hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya njisikie mchangamfu zaidi. Wakati wa baridi maji ya moto hunipa joto ya faraja. Na hunifanya nianze au nihitimishe siku nikiwa na hali nzuri. Hata hivyo, wakati wa jua kutoka, naweza kuchagua maji baridi, hili nijisikie mwepesi zaidi. Kwa ujumla kuoga kwa majimoto ni moja ya njia ninazozipenda sana, za kujitunza na kujipatia mapumziko.